Somo ambalo ninalolipenda sana shuleni, nilikuwa nalipenda shuleni kwa sababu nilimaliza shule, ni somo la chemistry, na somo la kiingereza, hii ni kwa sababu kiingereza ilikuwa somo ambalo nilikuwa nalisikiza vizuri nalielewa mimi ni mtu ambaye napenda kuwa na hekima ma duniani na shu.

Ndiyo kama nilivyo sema kwa hii maisha ambayo tunaishi kwa hvi sasa mwaka wa alfu mbili ishirini na tano. Tukiingia elfu mbili ishirini na sita teknolojia ni kitu ambacho lazima utajua. Maisha kila kitu saizi ni teknolojia. Naona mambo ya AI imeanza kukuja kama hii ambayo ninawafunza saizi ni AI. Kwa hivyo hii ni teknolojia. So kwa hivyo inapenda kujabu teknolojia mpya. Inabidi inasaidia kwa sababu inarahisisha kazi na inafanya kazi sambamba vile inaweza faa kwa hivyo ndiyo napenda kujifunza napenda kujaribu teknolojia napenda kujifunza bado.